Ndiyo mimi napenda sana kucheza michezo ya ubao Kwa sababu michezo inatusaidia huwa na huwa unachangamusha akili na pia naweza kukusaidia kwa maarifa na kufikiria Kwa sababu michezo ya ubao ni michezo mizuri sana na naipenda sana yes.